Nini kinachofanya ufurahi sana kinachonifurahisha sana ni kuwa na juhudi zangu zinaleta matukio chanya pia hufurahia ninaposaidia wengine na kuwa na wanapata suluhisho zaidi ya yote kujifunza mambo mapya hunipa motisha na furaha nyingi.